Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Mahali nilipozaliwa, ni mbali kidogo na mahali ambapo naishi sasa hivi. Kwa hiyo, siishi mahali nilipozaliwa. Ila napenda sana mahali nilipozaliwa.

Kipa umbele changu kazini katika mawasiliano ni kuhakikisha kwanza. Kila moja kazini anapata taarifa. Juu ya maendeleo, juu ya chochote kinachotokea kazini. Kwa kuunda, kuundi laki mawasiliano katika mitandao ya kijamii.

Vifaa vyangu nasafisha mara moja kwa wiki na hasa siku ya Jumapili. Siku ya jumapili nakuaga huru kufanya kazi zote za kiofisi na hata za nyumbani.

Kazi yangu ni kazi ambayo ninaipenda sana. Ni kazi ambayo inanikutanisha na watu mbali mbali. Watu wenye uwezo mkubwa na hata watu wenye uwezo mdogo. Ni kazi ambayo kupitia kazi hii ninaweza kuifanya mambo yangu mengi ya kiuchumi.

Timu bora ya mpira wa miguu wa kirugby wa kimarekani ambayo mimi navutiwa nayo ni timu ambayo inambeba mchezaji Ronaldo. Hii ni timu bora na pia ni mchezaji ambaye anayenivutia sana kwa umahiri wake.

Wakati wa jua kali, huwa ninapenda sana kutulia nyumbani. Nikitofautisha na wakati wengine wa kiangazi, ninapenda sana kutulia nyumbani kwa sababu jua linaathiri mwonekano wangu, linaathiri ngozi yangu. Kwa hiyo, ninakaaga nyumbani.

Kinachonifanya ni cheke na hata kutabasamu ni pale ambapo mtu ananionyesha ima kituko au utani ni vitu ambavo vina nifanya ni cheke sana na na nafurahi mno utani.